Leo kuna jua na anga ni safi. Najisikia vizuri kwa sababu joto ni la kawaida. Si kali wala si baridi. Nimevaa shati la mikono fupi na suruali rahisi. Napenda hali ya hewa kama hii kwa sababu hunifanya nijisikie furaha. Katika hali hii, napenda kutembea kidogo au kukaa nje nikifurahia jua.

Napenda mbwa zaidi kuliko paka kwa sababu mbwa ni muaminifu na hupenda kucheza na watu. Mbwa hunifanya nijisike salama na hunipa furaha kila wakati. Pia ni rahisi kuwasiliana nao na hufuata maelekezo vizuri. Ingawa paka pia ni wanyama wazuri mimi hupenda mbwa kwa sababu urafiki wao na upendo mkubwa kwa binadamu.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni zile za kucheza na marafiki wakati wa mapumziko na kushiriki katika shughuli za mchezo na sanaa pia na kumbuka walimu waliotutia moyo na kutufundisha kwa upendo. Nyakati za shere za shule na safari za kielimu zilinipa fura na uzoefu mzuri. Kumbukumbu hizo hunifanya nitabasamu na kunipa motisha maishani.

Napenda filamu za kibiashara na za burudani kama vile filamu za vichekesho au hadithi za kusisimua. Napenda filamu hizi kwa sababu huniruhusu kupumzika, kucheka na kufurahia wakati wangu wa bure. Pia mara nyingine napenda filamu zenye mafundisho au simulizi za maisha. Ambazo hunifundisha mambo mapya na kunipa mtazamo mzuri wa maisha.

Nina shughulikia muda wa mwisho wa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipaumbele. Huchukua muda wa kutosha kumaliza kazi muhimu kwanza ili kuepuka shinikizo la mwisho. Pia ninajaribu kutoacha kazi kwa dakika za mwisho na kufuata ratiba yangu kwa nidhamu. Njia hii hunifanya nifanye kazi kwa utulivu na kuhakikisha matokeo bora.